Mimi najilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa njia rahisi tu. Kwanza kabisa situmii neno la siri moja kwa akaunti zangu zote. Kila akaunti ina neno lake la siri tofauti. Refu na herufi kubwa, ndogo, nambari na alama. Nimeweka uthibitishaji wa hatua mbili kwenye Whatsapp, Instagram na barua pepe yangu. Pia sitabonyeza viungo vya ajabu vinavyokuja kwa meseji au emaili yangu. Haswa vinavyosema nimeshinda au akaunti yangu iko hatarini. Kwenye mitandao ya kijamii siweki nambari yangu ya simu au anwani yangu wazi kwa kila mtu. Pia huwa situmii wifi ya umma bila kutumia VPN. Na huwa naangalia sasisho za simu yangu mara kwa mara. Hivi vinafanya nihisi salama kidogo mtandaoni.

Mimi nimekuwa nikifuga njiwa wanne nyumbani kwangu na napenda sana. Wao ni aina nyeupe na kahawia kidogo. Wenye manyoa laini na macho madogo yanayonga. Kila asubuhi wanarukaruka kwenye banda lao la kutoa sauti la kurukuru pole pole. Inayonifanya ni amke na tabasamu. Tabia yao ni ya utilivu sana. Hawapigi kelele kama kuku na huwa wanakula mbegu au nafaka tu kila ninapowapa. Mmojawao ananichekesha sana kila nikimkaribia, huruka na hutua begani mwangu kama anataka salamu. Napenda kuwafuga njiwa kwa sababu ni rahisi kutunza, wapendeza macho na hunipa amani nikiwatazama, waruka angani.

Haswa napenda sana kufanya mambo rahisi na familia yangu ili tuwe karibu zaidi. Kila wikendi huwa tunakaa pamoja jioni, tukila chakula kilichopikwa nyumbani, kama ugali na nyama au pilau huku tukizugumza na kucheka. Baadaye tunacheza michezo ya mezani kama karata au tunangalia filamu ya kichekesho pamoja. Wakati mwingine huwa tunatembea bustani au tunakaa nje tukishiriki hadithi za zamani. Mama anapofundisha jinsi ya kupika au baba anapotueleza mambo ya maisha hunifurahisha sana muda huu wa pomoja unanipa amani na furaha kubwa. Kwani tunaimarisha mapenzi yetu ya kifamilia.

Ndiyo mimi hugawanya taka zangu nyumbani ili kusaidia mazingira. Hua nikitumia ndoo tatu tufauti. Moja kwa taka za plastiki kama chupa na mifuko nyingine taka za karastasi na kadibodi na ya tatu kwa taka za kikaboni kama maganda ya matunda au mabaki ya chakula. Taka za kikaboni huwa nazitumia kama mbolea kwenye bustani yetu ndogo. Au nazipeleka kwenye shimo za shimo la kuchimba. Plastiki na karatasi huo nazihifadhi kwenye gunia hadi siku ya uchukuzi wa taka ambapo wafanyikazi wa manispaa huzichukua ili zisi sambaze upya ingawa si kila wakati inakua rahisi najaribu kadri ya uwezo wangu. Kwa sababu nataka kuwacha dunia bora kwa vizazi vijavyo.

Ndio, huwa napenda kuendesha baiskeli sana, haswa jioni au wikendi. Baiskeli yangu ni ya kawaida tu, nyeusi na yenye magurudumu makubwa, inanifaa vizuri kwa barabara za hapa mjini. Kila nikiendesha kuwa natoka nyumbani, na kuenda bustani au barabarani penye utulivu, hewa safi na miti mingi. Inanifanya nipumzishe akili, baada ya siku ya kazi, na mwili unapata mazoezi kidogo, bila kuchoka sana, wakati mwingine huwa naenda na marafiki au ndugu. Tukizungumuza huku tukipita maeneo mazuri hisia yaupepo kwenye uso na kuteremka kidogo hunifurahisha sana. Na njia bora ya kupumzika ama kufurahi bila gharama kubwa.